Wakati wa mapumziko kazini mimi huchukua ule muda kuweza kujifunza jambo lipya ambalo ni sijalijua na nimekua nikitamani kulijua. Jambo lingine ambalo nimeweza kufanya wakati wa mapumziko ni kufanya mazoezi madogo madogo na kwa kutembea na kutembea huku nikizunguka ofisini mwetu.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi husikiza mchizi, mziki amabo unachezwa kwa sauti ya chini, mara zingine mimi huhakikisha nimetembelea marafiki na jamaa wenye hatujaeza kuonana kwa muda mrefu, na wakati mwingine mimi huamua tu kulala ili niweze kupumzika.

Jinsi ambavyo naanisha kazi na maisha ya kibinafsi ni jambo la kwanza ni kuhakikisha ya kwamba kazi ya ofisini naifanyia ofisini na nimalizia uko huwa sibebi kazi ya ofisini nyumbani. Jambo linginia ni kuhakikisha nimetenga muda angalau mara mbili kwa wiki kuenza kutoka kazini mapema kwenda kujumuika na familia yangu.

Ndiyo napenda kutembea kwa miguu kutembea kwa miguu ni moja wapo ya jambo mimi hutumia kufanyia zoezi rahisirahisi ambalo haliitaji nguvu nyingi mara mingi mimi hutembea angalau mara tatu kwa wiki ili nihakikishe ya kwamba nimeeza kuchunga afya yangu ya kimwili.

Ndio, napenda kupiga picha, hii ni sana sana ikiwa nimetembelea mahali mapya ambao sijawahi weza kutembelea hapo mbeleni. Mimi hupenda kupiga picha ili niweze kuweka kumbu kumbu, ambazo zitanikumbusha mahali pale. Pia picha mingi huwa napiga za watoto wangu, ili watakupokuwa watu wakubwa niweze kuwaonyesha picha zao za utotoni.

Msimu wa mwaka nawoupenda zaidi ni msimu wa krisimasi. Maanake huu ni msimu abayo watu huweza kuja pamoja kama familia na marafiki. Ili waeze kusherekea na kukumbuka kuzaliwa kwa Yesu Kristu. Huu ni wakati ambao familia nyingi huweza kupata wakati wa kuwa pamoja. Baada ya mda wa mwaka mrefu.

Jinsi ambavyo nashugulikia kazi ya dharura ni kuipatia mda ama kuipatia kipaumbele ni iweze kufanyika ikiwa ya kwanza. Pia ikiwa ni kazi mingi ambayo naona kidogo itakuwa ngumu mimi kuimaliza kwa wakati unafo. Mimi huomba usaidizi kwa wenzagu ndio tuweze kuifanya ile kazi pamoja na kuimaliza kwa haraka.

Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni yule hekima na kwa uadilifu wa ongozi ama viongozi wanaoongoza kanisani ama kwa dini. Manake huwa wale viongozi ndiyo wanafaa kuweka kielelezo chema ndiyo wanaofuata dini yao waeze kuwa kufuata yale maadili ambayo yameekwa na viongozi wa dini.

Chakula ambacho na kipenda zaidi ni chakula ambacho kinapatikana sana sana na jamii wa kikuwa ambao wa metoka eneo la mlima Kenya hapa nchini Kenya. Githeri hupikwa kwa kuchanganya mahindi na maharagwe kisha kuyacheusha pamoja. Inaka po iva unaweza ila hivyo ukiongeza chumbi kidogo ama unaweza ikaanga ukiongezea viungo tofauti tofauti.

Mara nyingi mimi nacheza na mtoto wangu wakipekee ambae ni mtoto wakike na sina mtoto mwingine mimi hutumia ile muda ili niweze kuwa na wewe na yeye wakati wote ambapo sipo kazini ni mojawapo ambayo kucheza ni mojawapo ya njia ambazo mimi hutumia ili niweze kuwa na wewe na kwa wakati.

Sifa ambazo ni muhimu kwa kiongozi ni kiongozi ambaye ako na hekima, kiongozi ambaye habagui, kiongozi ambaye anaongoza kwa njia ya haki katika kwa watu wote, pia kiongozi ya ambaye ni mtu anaeza tegemewa na mtu anaeza kueleza ama kusema ukweli.

Ndio, nafahamu majirani zangu. Hao ni majirani ambaye ako na upande wa kulia na jirani ambaye ako kando yangu na pia majirani walio upande wa kushoto. Mimi napenda majirani wangu maanake ni watu ambao tunasaidiana iwapo kwa kila jambo ambalo linahitaji usaidizi.

Ndiyo natumia video kwa mawasiliano. Hii ni sana sana wakati ambao naeza kuwasiliana na jamaa yangu wanaoishi inje ya inchi. Mawasiliano kutumia video ni jabo ambalo sisi hufanya mara kwa mara. Angalao mara moja baada ya wiki mbili. Hili tuweze kuonana na kuhakisha kila mtu ako salama.

Jabo ambalo mimi napenda kufanya pamoja na familia yangu ni jabu la kwanza ni kupika pamoja. Chakula ambayo imetarishwa na kila mtu kwa familia huleta watu pamoja na kuwasaidia kuwa pamoja kwa wakati. Pia tunapenda kutizama sinema sisi kama familia jabo ambalo hufanya ngalao mara moja kwa mwezi.